Ninajikinga na jua kali kwa kutumia njia kadhaa. Kwanza kutumia losheni ya kuzuia miale ya jua. Pia huvaa kofia pana na miwani ya jua ili kujikinga mwili na machoni.

Ninaifuata timu ya soka ya Simba AC kutoka Tanzania. Ninaipenda kwa sababu ya uhodari wao wanjani, hamu ya ushindi na jinsi wanavyo wakilisha Afrika kwa ujumla. Pia, ninafurahia kuona wanavyo jenga ushirikiano na kucheza kwa moyo mmoja.

Nyama ninayoipenda zaidi ni kuku. Napendelea kuku kwa sababu ni nyepesi inaweza kupikwa kwa njia nyingi tofauti kama kukaangwa kuchemshwa au kuchomwa na inaambatana vizuri na vyakula mbalimbali.

Jukumu ninalopenda zaidi kazini nikuwasaidia wenzangu na kufanya kazi ya timu. Ninapenda kuwa sehemu ya suluhisho la changamoto kushiriki mawazo na kuona jinsi ushirikiano unaoleta matokeo mazuri.

Kwa kawaida, ninanua vyakula vya kila siku zaidi kama mkate maziwa matunda na mboga mboga. Pia, ninapenda kununua vitabu, hasa ya kisasa na fasihi, na vifaa teknolojia kama simu, na vifaa vya sauti.

Mimi ni mtu wa kuamuka mapema. Kawaida huamka kabla jua kupambazuka. Kuamka mapema kunanipa nafasi ya kuanza siku yangu kwa utulivu, kuweza kunywa chai au kahawa kwa makini, kusoma kidogo au hata kufanya mazoezi mwilini kabla shughli nyingi kuanza.

Chakula cha jioni ninachopenda zaidi ni ugali na mboga za kienyeji kama mchicha. Na kiasi kidogo cha nyama ya kuku au samaki huchagua vyakula hivi kwa sababu vinanitosha vina afya na huwa vigumu kula vyakula vizito sana usiku. Pia ninapenda kula supu nyepesi ya ndengu au maharage.

Napenda mtaa wangu kwa sababu ya utulivu na usalama wake. Watu wanajulikana na kushirikiana vizuri na kuna bustani ndogo karibu ambayo napumzika wakati mwingine pia kina uduma muhimu kama duka la karibu kituo cha daladala na shule.

Napenda kuvaa nguo zinazotoa faraja na kuleta ustahili rahisi. Mara nyingi huchagua nguo za kitenge kwa siku za kawaida. Kwa sababu zina rangi nzuri na zinawakilisha kitamaduni.

Napenda mikutano ya ina mbali mbali lakini hasa mikutano yenye lengo wazi wa mchango wa shariki. Kazini napenda mikutano fupi. Na ya moja kwa moja inayolenga kutengeneza maamuzi siyo tu kujadiliana bila malengo.

Uzoefu wango wakufanya kazi kwenye mradi wenye mkazo na ratiba nyembama ndio kili nifundisha zaidi. Nilijifunza jinsi ya kusimamia wakati kuwa na mpangilio na kufanya maamuzi haraka pasipo kosa kuzingatia maelekezo makuu.

Ninapendelea mazingira ya kazi, yanayokuza ushirikiano, yanayohimili mawasiliano wazi na yanayo zingatia usawa na heshima. Napenda kufanya kazi katika ofisi, inayo na mwangaza wa kutosha, yenye nafasi ya kutosha na vifaa vizuri.

Ndiyo napenda kucheza ngoma siwezi kusema kuwa ni mtaalamu lakini ni furaha yangu kucheza hasa kwenye muziki wa dansi ya kiswahili au mziki wa kisasa napenda kucheza katika sherehe za harusi mikutanoni au hata nyimbani wakati nina hisia nzuri.

Ninapokutana na tatizo kazi ni kwanza najaribu kulichambua kwa utulivu ili kuelewa chanzo chake na athari yake alafu ninafanya utafiti ndogo au kushauriana na wenzangu wanaoweza kuwa na ujuzi au uzoefu unaohusiana.

Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii. Mara nyingi hutumia whatsapp kwa mawasiliano ya haraka na familia na marafiki, Facebook kufuatilia habari na kujiunga na vikundi vinavyousiana na masilahi yangu na kuona picha na matukio.

Napenda harufu nyingi lakini hasa harufu ya mvua inaponyesha kwenye udongo. Inanikumbusha mwanzo mpya na utulivu pia napenda harufu ya maua kama Yasmini au Rose zinafurahisha na unifanya nijisikie karibu na asili.

Ndio, napenda kucheza na watoto kwa sababu wanafuraha na nguvu nyingi. Kucheza nao hunifanya nijisikie mchanga na kunisaidia kupumzika akili. Pia ni njia nzuri ya kufundisha tabia njema na kuwafanya wajisikie kupendwa na kuthaminiwa.

Harufu nanayoipenda zaidi ni ile ya chapati moto na mdondo wa karafu unapoiva asubuhi harufu hiyo inanikumbusha nyumbani kwetu hasa siku ya jumapili tulipo kuwa tunasubiri chakula cha mchana baada ya kuomba kanisani.

Sherehe ninaye penda zaidi ni sherehe ya familia, tunapukutana wote wazima na watoto hasa wakati wa krismasi na kumbuka vile tulikuwa tunapika pamoja, tunaimba nyimbo za lele mama na kugawana zawadi usiku.

Mchezaji wa mchezo nae mpenda zaidi ni didi ya grobda. Aliekuwa ni kocha ndani ya uwanja wa chelsea. Nilimpenda kwa namna alivyo kuwa naongoza timu uhodari wake wakufunga magoli muhimu na moyo wake kusaidia jamii nchini ivory coast.

Mimi siweki picha nyingi mtandaoni, hasa katika mtandao wa kijamii kama Facebook au Instagram. Napenda kushiriki picha za tukio maalum na familia na marafiki wa karibu kupata WhatsApp au Snapchat. Inasaidia kudumisha faraja na usalama wa picha zangu.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni kuwa mwenye kusikiliza, mwenye mwelekeo wa wazi na mwenye huruma. Kiongozi anapaswa kuwa na uwezo wa kuelewa maitaji ya wale anawangoza na kuwajibika kwa matendo yake.

Ninapenda kusimamia zaidi kuliko kusimamiwa. Napenda kuwa na jukumu la kuongoza, kufanya maamuzi na kuhakikisha mambo yanaenda sawa. Hii inanipa fursa kuletea mabadiliko na kujenga uzoefu wa uongozi.

Ujuzi nahitaji kuimarisha zaidi ni usimamizi wa mda. Mara nyingi nahisi mda unapita haraka sana na mambo mengi yanabaki kutokamilika nahitaji kujifunza jinsi ya kuweka vipaumbele na kuzingatia kazi mmoja kwa wakati mmoja.

Ninapenda kunua vitu mtandaoni na duka za mitaani mtandaoni napenda kutumia jumuia hata hivyo kwa vitu kama nguo na viatu napenda kuenda sokoni au maduka ya wazi ili kuona rangi na saizi kwa macho.

Ninapanga kazi yangu kwa kutumia orodha ya kazi za kila siku na kalenda ya simu. Kwanza ninaandika kazi zote ninazoitaji kufanya kisha nazipanga kwa kupaumbele. Kwanzia muhimu zaidi hadi ndogo zaidi.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona mabadiliko na ushirikiano wenye maana. Napenda kufanya kazi ambayo inaleta manufaa kwa wengine na inanipa fursa ya kujifunza na kukua kiuja siri ya mali.

Kila jioni kabla ya kulala ninafanya mazoezi madogo ya kunyoosha mwili na kukomaa kwa kina kisha ninaandika katika jarida langu la kumbu kumbu. Naandika shukurani tatu za siku na mambo machache niliyoyafanya vyema.

Somo la sayanzi ninalolipenda zaidi ni falaki. Ninasikia msisimuko mkubwa wakati wa kuangalia nyota, sayari na galaksi. Ni kujua kwamba kuna ulimwengu mkubwa sana nje yetu. Unaovutia na wenye siri nyingi.

Ndiyo, napenda kusikiliza redio, hasa programu za habari, muziki wa kitamaduni na majadiliano ya kijamii. Mara nyingi nasikiliza redio asubuhi wakati ninaandaa siku yangu na wakati mwingine usiku nikipumzika.

Ndiyo ninatumia teknolojia ya sauti mara nyingi hasa kwenye simu yangu na vifaa vya nyumbani. Mara nyingi natumia sauti kutoa amri kwa kikokotozi. Hili kweka ukumbusho kuuliza hali ya hewa au kwanzisha nyimbo.

Ninasherehekea mafanikio ya timu kwa kuwaeka wote pamoja. Kwa mfano kwa kufanya karamu ndogo, kukutana kula chakula au hata kutoa sherehe ndani ya chumba cha mikutano. Napenda pia kutambua mchango wa kila mtu kwa kuwapa sifa au zawadi ndogo.